Mimi binafsi hujiandaa kwa mkutano kwa kusoma agenda mapema kuandika hoja muhimu na kupanga maswala au maoni ya kuchangia. Pia mimi huhakikisha ninafika kwa wakati nimejiandaa kiakili na nina vifaa vinavyohitajika ili mkutano uende vizuri na kwa ufanisi.